Hili kupungusa matumizi ya plastiki nyumbani kwangu tunatumia vitu vya udongo sana sana kwa hiyo chungu na vitu hivyo vinasaidia kwa sababu bila kufanya hivyo utakuwa na matumizi ya plastiki ambayo si mazuri kwa afya. Kwa hiyo nyumbani na sehemu ambazo huwa natumia vitu vingi sana vya udongo.

Ndiyo, nishawahi kufuga mnyama, nimefuga mnyama wa mbwa, mbwa ni wanyama ambayo ni wazuri sana, ni walinzi na ni marafiki, kwa hiyo mbwa nashauri hata watu waweza kufuga. Nilimfuga mbwa anaitwa kumta, mbwa alikuwa amelinda sana maeneo yangu na amenisaidia kupunguza majanga ya kuvamiwavamiwa kwa sababu ni mlinzi mzuri sana na anaelewa kulikoni ya wanyama wegine.

Tabia ya watu ambao inanichukiza ni tabia ya ubinafsi. Watu wengi wanakuwa na umimi katika utafutaji. Kwa mantiki kwamba wewe kitu cha kwako wanatamani kiwe cha kwao. Lakini cha kwao ni cha kwao wenyewe. Kuwa kitu hichi mimi kinaniumiza sana na kinanifanya kuwa huu mwaka elfu mbili na ishirini na sita niwe mtu wa tofauti sana. Vitu vingi nimeweza kuvitatua mimi mwenyewe bila kuhitaji msaada wa mtu. Na kwa sababu ukiwa unawategemia sana watu, watu watakuumiza.

Inapata kustarehee, nakuwa na hivyo sehemi tulivu, nakuwa na kampani yangu, ambayo tunakula, tunakunywa, tunasikiliza mziki vizuri, tunaenjoy. Lakini pia, simu yangu inakuwa off kwa sababu ya kupunguza purukushani za simu za watu wa karibu au familia kwa sababu mda kustarehe ni mda ambao unahitaji utulivu sana. Kwa simu yangu na izima, iliniweze kustarehe vizuri.

Sifu wa muhimu kwa kiongozi mzuri ni sifa ya wajibikaji. Kiongozi mzuri anawajibika katika nafasi zote. Ikiwa ni katika utendaji, kuonyesha mfano, kwa kufanya majukumu husika, katika kuongoza watu sahihi kabisa, ili kuwafanya wawezo kunyooka katika kazi yao husika, kuwa mfano. Kukiongozi mzuri anatakikana mfano kwa jamii yake husika na kwa watu anao uongoza. Iri linasaidia kuleta mazingina mazuri ya kazi na kujenga uaminifu na motisha katika kazi husika.

Kinywaji cha baridi nachopenda ni maji, maji ya baridi sana. Napendelea kwa sababu yananifanya nasisimumuka vizuri na kata kiu yangu. Hasa nakuwa vizuri, ila vinywaji vingine sipendelei sana kwa sababu vina athari mwilini. Kwa hiyo mi napendelea sana maji, yakiwa baridi, huwa na enjoy sana.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, mimi najinoa kila siku, kila kukicha, kila kukicha nakuwa najifunza study mbalimbali, kila kukicha najinoa ujuzi mbalimbali, ambazo zinaweza kunifanya niweze kuwa vizuri katika soko la sasa, kwa sababu soko la sasa lina mbadiliko, kuo navokuwa najifunza, kufani mbalimbali, nakuwa vizuri sana, naweza kushindana katika soko la ajira, na hii ndo naifanya mimi na kuwa na ajirika rahisi na kuweza kupata kazi na tenda mbalimbali.

Siku yangu ya kuzaliwa nasherekea na familia yangu, au na niwapendao. Kama nipo kwa wazazi wangu, basi tutasherekea pamoja na wazazi. Kama nipo na familia yangu, mke wangu na watoto wangu, basi tutasherekea na watoto wangu. Tutakata keki, tutafraia, tutakula vizuri, siku hiyo. Yote ni kwa ajiri ya kuazimisha, kuongezeko la miaka katika maisha yangu. Na ata pia kwa watoto wangu, pia tunasherekea kwa pamoja mke wangu. Hii yote ni katika kudumisha urafiki undugu na kuleta mapenzi zaidi katika familia yangu.

Sina muda mwafaka wa kusema naenda madukani lini. Ila mimi naenda madukani pindi ninapokuwa na uhitaji. Kwamba vitu vimeniishia kuwa nitaenda madukani kwa ajili ya kuenda kununua. Na pia kama nahitaji kununua vitu vingine tofauti kwa ajili ya nyumbani, nitanunua kipindi ambavyo nakuwa nauhiitaji. Iwa hakuna siku maalum kwamba kuna siku maalum, muda maalum wa kuenda madukani hapana. Madukani naenda muda wowote vitu vikiwa vimeniishia.

Mazingira ya kazi ninayopendelea ni mazingira tulivu, mazingira ambayo yanaweza kanifanya nikawaza na kuwazua majibu yangu kwa vizuri kabisa. Sipendi kelele, nahitaji sehemu ambayo imetulia ili niweze kuzingatia kitu ninachokifanya kwa wakati huo kwa usahihi kabisa. Sehemu tulivu ndiyo sehemu ambayo mimi nakaa na nayapenda ili niweze kufanyia kazi zangu.

Mikutano ninayoipenda mimi ni mikutano ambayo, watu mna kutanika, mna afikiana jambo, moja, au mawili kwa pamoja. Lakini sipendi mikutano ambayo, ni ya ushindani tu, ubishani, unaendelea baina yenu. Ila ikiwa ni mikutano ambayo, watu mna kutanika, mna jadili jambo, mna afikiana kwa pamoja. Hio mikutano ndio nami naipenda. Na hii mikutano inajenga. Na inajenga katika namna sahihi kwa sababu mnapata jibu la mwafaka, jibu moja ambalo wote linawafaa na mnaweza kuendeleza na maisha yenu.

Kwa mda wa asubuhi, napendelea sana kula vitu vikavu mihogo. Ko nakula mihogo na kachumbali, basi na maji, siku yangu inakuwa imeenda hivo. Kwa sababu nikilaga vitu vigumu. Huwa inaniharibia siku nzima kuo nikila mihogo ya kukaanga. Maji yangu, siku naianza uzuri kabisa. Bila shida yoyote.

Tundalangu la kupendeza, niapple. Kiswahili una itatufaha. Tufaha ni tunda nzuri sana kwa afya. Na tunda ambalo linadumisha upendo. Kwa hili tunda, mimi nalipenda. Kwa sababu, ina nifanya, natuliza akili. Na kuwa na mawazo mapya. Na hata ni kila mimi ama nikimpatia mtu. Na mwona ana kuwa anaona na mpenda zaidi. Kwa hili, ni tunda ambalo na jivunia. Kuwa na ajira, ambao kwa maana na nalipenda.

Upande wale hewa, hali ya hewa ninayo ipenda mimi ni mvua kidogo, kwamba kunakua kuna hali kabaridi, jua linakuwa hali tandiki sana, kundu kipindi mbacho mimi napenda, na hiyo hali ya hewa ambayo mimi kwangu inanifuraisha sana, tofauti na kipindi cha joto, ama kipindi chajua kali.

Kuna kazi za kufanya pekee yako, kuna kazi za kufanya na wenzako, kazi ambayo haihitaji nguvu nyingi, wala haihitaji maarifa mengi, wala haichoshi kufanya mwenyewe huwa nazifanya peke yangu. Lakini kazi ambayo nahitaji lakini nyingi, timu kubwa, basi wenzangu watahusika. Kwamba nakuamba tutajadiliana, ili uweze kutatua hiyo kazi kwa pamoja. Kila kazi simple, tu kazi rahisi, hiyo kazi nayo inahitaji tu mmoja, basi, nitaifanya mwenyewe kwa weledi, wa hali ya juu.